Mimi hutumia programu kadhaa, mara nyingi kulingana na shughli zangu za kila siku Kwanza natumia whatsApp sana kwa kuwasiliana na marafiki, familia na pia kazi. Pia natumia Youtube, kuangalia video za kujifunza na burudani. Kwa upando wa kazi na tarifa, natumia google na gmail, kutafuta information na kutuma email Pia napenda kutumia instagram kidogo kwa kupumzika na kuona vile ki kuona kile kinaendelea kwa watu wengine. Programu hizi hunisaidia sana kuorganize maisha yangu ya kila siku.

Mimi hujaribu kusaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, kwanza ninapopata nafasi husaidia watu kwa kushare taarifa muhimu kama opportunities za kazi ama mafunzo ambazo zinaweza kuwasaidia kimaisha, pia nikiweza hushiriki katika shuguli za kijamii kama cleanups au kusaidia majirani pale wanapohitaji msaada. Kwa maoni yangu kusaidia jamii si lazima iwe kitu kikubwa sana kama kusaidia mtu mmoja kwa wakati fulani tayari ni mchango muhimu kwa jamii.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya aina tofauti tofauti, lakini zaidi napenda vitabu vya kujiongeza maarifa na kujiendeleza binafsi. Vitabu vya self-development hunisaidia kuelewa maisha vizuri na kunipa motivation ya kufanya maamuzi bora. Pia napenda vitabu vinavyo husu biashara na teknolojia kwa sababu hunifungua akili na kunisaidia kuelewa mabadiliko yanayotokea duniani.

Ningependa kutembelea Gedi Ruins huko kilifi kwa sababu ni sehemu ya kihistoria yenye hadithi nyingi za zamani. Pale unaweza kuona mabaki ya mji wa kale, majengo, ya mawe na misitu inayozunguka eneo hilo. Ambayo inakupa picha ya maisha ya watu waliokuwa wanaishi hapo karne nyingi zilizopita. Ni mahali ambapo unajifunza kuhusu utamaduni, wa waswahili, wapwani na pia unapata nafasi ya kufurahia mazingira ya asili.

Mfanyibiashara bora zaidi duniani mara nyingi utojo kuwa George Soros ambaye ilijulikana sana baada ya kupata faida kubwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili Kwa biashara ya Forex nampenda sana kwa sababu pia mimi najiusisha na biashara ya Forex na pia Elon Musk ambaye kwa sasa anaongoza orotha ya watu tajiri zaidi duniani kutokana na uwezaji wake katika teknolojia na biashara.